Maramingi kukiwa hakuna mwangaza, mimi hutumia simu yangu kama kifaa cha mwangaza, na simu hiyo itakapo zima, mimi hununua mshuma kutumia mwangaza wake, ila mimi hujiadhari sana, maana mshuma ni kitu ambacho kinaweza kufanya mathara mingi kama kukuchoma ama kuangamiza nyumba yako.

Harufu ni nanayo ipenda zaidi ni ya manukato. Manukato hayo yanaituwa Marshmellow Bubblegum. Wakati wakwanza niliohisi harufu hiyo, nilishangazwa na pia kupendezwa. Ilikuwa mjomba wangu ambaye alikuwa ametumia manukato hayo. Na kutoka hapo ndipo nilipoamua kuitumia. Nikisikia harufu hiyo inanipa msisimuko inanifanya nihisi kama nikokwenye shamba la mauwa tofauti tofauti.

Ninapokua na familia yangu, mimi hupenda kufanya vitu kadhaa, kama kuona televisheni pamoja, kucheza michezo pamoja, na hata kwenda kujivinjari kama kuogelea, kudensi, na kuimba. Wakati huu, sisi hutumia kujuana vizuri, kuelewana, na hata kuboresha upendo wetu.

Kwa kweli, mimi sipendi kucheza michezo ya video sababu yangu ya kutopenda kuicheza ni Wakati mwingi kucheza michezo ya video kufanya utupe wakati mwingi na kujisahau mara nyingine Unashinda hapo kwenye video bila hata kutimiza kazi zako za siku hiyo. Pili Unaposhinda kwenye michizo ya video wewe huanza kuumwa na macho kwa sababu ya kutumia mwangaza mingi.

La hasha kwa kweli mimi sipendi kutembea kwa miguu kwa sababu unapotembea kwa miguu mara mingi tuseme unaenda kazini we hufika kazini ukiwa na vumbi umechoka na jasho jingi pili unapotembea pia kwa barabara macho yako huanza kuuma kwa sababu ya vumbi mingi ilio kwenye barabara.

Anza, mimi huosha nywele yangu kwa sabuni ya nywele inayo itwa shampoo sababu ya kuosha nywele yangu ni kuzuia, wadudu na uchafu kujificha humondani ya nywele. Pili, mimi hupaka mafuta. Mimi hugawanya vipande vipande vya nywele yangu na kuipaka mafuta kwa undani. Sababu ya kupaka mafuta ni kuzuia nyule yangu kukatika katika bila sababu. Tatu, mimi huenda kwenye kwa msusi na nasonga nywele yangu. Nne, mimi huitibu nywele yangu mara kwa mara. Unapotibu nywele yako na kiungo cha conditioner, inazuia nywele yako kukatika na inaifanya iwe imara inapomea.

Ninapokuwa na wasiwasi, mimi hujaribu kujituliza kwa, kusoma kitabu, kunywa maji, na hata kujaribu kukaa na watu watakao nichangamsha. Mara nyingine ninapokuwa na wasiwasi, mimi huomba mwenyezi mungu, Akaweze kuniwezesha, na akaweze kuniepusha na wasiwasi huo.

Kwa kweli, mimi hukaa hadi usiku wa manane. Sababu ikiwa, nina ugonjwa unaonifanya nishindwe kulala, unaoitwa insomnia. Unapokuwa na insomnia, wewe hushindwa hata kulala wala kufunga macho. Kwa hivyo, mara nyingi mimi hujipata kwenye simu yangu, nikiangalia video ama nikijaribu kusoma kitabu.

Na tunapukua na marafiki zangu sisi hujivinjari kwa kufanya michezo, kuenda kuogelea na hata kupiga gumzo ambazo ni za kutusaidia maishani ama za kuchekesha. Pia sisi hutengeneza video za kudensi ama kuimbandi. Posa tukaweze kukua na kumbukumbu za urafiki wetu.

Kitu ambacho kina nifanya ni cheke ni wakati ninapo zitazama video za kuchekesha, tunapocheza na marafiki zangu na hata ninapokuwa na familia yangu. Mimi hucheka kwa sana kwa sababu ya furaha ya kuwa pamoja na wale ni wapendao kwa sana.

Kweli ninapenda kula popcorn. Popcorn ina ladha nzuri sana. Mimi utumia popcorn mara mingi wakati ambapo ninatizama filamu pamoja na rafiki zangu ama familia yangu. Sisi hutengeneza popcorn kwa wingi tunazieka kwa bakuli kisha tunakula polepole tukitazama filimu.

Mimi kibinafsi na chukia kuoasha vyombo. Sababu ya kuchukia kuoasha vyombo ni kua saa zingine kwa familia yangu tuko watu wengi. Saa zingine utapota vyombo ni nyingi, wajaribu kuziosha, zina mafuta, kwahiyvo inakazi nyingi, inafaa uchemshe maji, ndiposa ukaweze kuosha vyombo hizo.

Napenda asali sana kwa sababu inaweza kutumika kwa njia nyingi. Ninapoumwa na tumbo mi huchemsha maji moto natia ndimu kisha naongeza kijiko kimoja ama viwili ya asali kisha nakoroga na kunywa napokunywa hunisaidia kuponya tumbo. Pia kwenye mkate mimi hupaka asali kwa sababu ya kuongeza latha na hata kwenye chai naweka asali badala ya sukari ndiposa chai yangu kaweze kuwa na latha.

Kweli nina vitu kadhaa ambazo zinanipa motisha kazini. Mwanzo ni kuona timu yangu inashirikiana kwa upendo na umoja. Pili ni kuona matukio ya kazi yakitokea inipasavyo na wakati ufaao. Na pia tatu, ninapoona ya kwamba, alitwa jiri, anafurahi na kazi tunayofanya, inanipa motisha kuzidi kufanya kazi ile kwa ubunifu na kwa kujikaza kisabuni.

Kwa kweli, ninahifadhi kitu cha thamani ambayo ni pete ambayo mamangu alinipa kabla asafiri kwenda ulaya. Pete hiyo mamangu alinipa ni pete ambayo imezunguka katika familia tangu enzi za mababu wa mababu wetu. Mama alinipa pete hiyo nikamuwekee vema mpaka wakati atakaporejea kutoka umarekani.

Kwa kweli, jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kuwaongoza wenzangu. Tunapopewa mda wa kufanya jambo. Mimi huakikisha mimi na timu yangu, tumefanya kazi ile ipasavyo. Pia napenda kuwaonyesha na kuwafunza lazima tuwe na amani na upendo katika utenda kazi wetu, ndiposa tukahitimu tunachotaka. Na waonyesha ya kwamba kuwa na umoja inasaidia mnapopewa kazi mnahitimu na mnamaliza kwa masaa na muda unaofaa.

Nimewahi kutembelea ziwa ama mto. Nilitembelea mto nilipokuwa mdogo tulikuwa na mto kule kijijini ambapo tulienda kuogelea na watoto wa kijiji. Kutembelea ziwa nilitembelea nilipokuwa mji wa Mombasa. Ziwa hilo lilikuwa kubwa na maji mengi. Kulikuwa hata na watalii waliokuja kuangalia ziwa lenyewe. Kwa kweli, mito na ziwa ni ya kufurahisha inapotunzwa.

Kweli mimi hupiga picha maramingi kwa wiki mimi hupiga hata picha zaidia miamoja sababu ya hiyo mimi hupenda kupiga picha Ika kue ukumbusho mda kwa mda nitapokuwa mze niweze kuangalia nyuma na kutizama nilikotoka na nilikofika pia mimi hupiga picha ili kujifuraisha.

Kwa kweli mimi hupendelea suruali, sababu ya kupendelea suruali ni, ninapovaa suruali mimi huhisi niko sawa. Ya pili, ninapovaa pia suruali mimi huweza kutembea bila kuwa na wasiwasi kwamba nguo itapanda ama naweza anguka na nikajitia aibu. Ya tatu, mimi hupenda suruali kwa sababu suruali ni za aina nyingi na miundo na mitindo ninayopenda.

Naam, mimi huwa na saa. Nina saa nyingi za rangi tofauti tofauti. Mimi hutumia saa kama pambo. Mara nyingi, mimi huivaa kwenye mkono ila zingine kubwa nimepamba kwenye ukuta. Mimi huzivaa kwenye mkono ninapokwenda mahali, ndiposa nikaweze kufuatilia ni saa ngapi.

Na mimi huvaa vipuli. Nina vipuli vingi vya aina mingi na hata rangi nyingi. Mimi hutumia vipuli kama pambo, kuongeza pambo kwenye nguo ni nayovaa na hata tu kuvaa ndiposa nikaweze kupendeza na kukaa vizuri. Vipuli vina tumika kwenye mapua na hata masikio pia.

Kwa kweli, mimi hufanya kazi ya unasi na bado mimi ni mwanafunzi. Nilichagua kosi hii ama kazi hii kwa sababu nilipenda kusaidia watu. Nilimtazama kakangu akifa kwa sababu ya saratani sababu hakukuwa na mtu yeyote angemsaidia kwenye familia. Na kupenda sana kusaidia watu kwa sababu inanipa kumbukumbu za kakangu. Sazingine kwenye kazi hii mihupatana na changamoto kama kutuelewana na watu kwa sababu ya lugha. Huenda mgonjo anakuja kiongea lugha ambayo sielewi. Hiyo inakua changamoto. Kitu ambacho ningependa kubadilisha kwenye kazi yangu na masomo yangu ni kujulisha ya watu ya kwamba kukua muhudumu wa afya hatumanishi sisi ni watu wabaya. Saa zingine watu hunena mabaya na kusema wahudumu wa afya hawana utu ila sisi tunajaribu tu kufanya kazi yetu na kuwasaidia kama wananchi.

Jinsi navyopanga kazi yangu, mimi hutengeneza timetable ambayo naandika masaa na jambo ninalofaa kufanya wakati huo. Ninapokuwa na timetable hii, inaniwezesha mimi kufanya mambo yangu kwa haraka bila kuhangaika ni kipi ninachofaa kufanya kwa muda huo. Mara ingine mimi hupanga kazi yangu kwa kutumia masaa vyema. Ninapoandika masaa kama saa hiyo imefika, mimi hufanya jambo ambalo nimeandika.

Mtandaoni mimi hulinda faraga yangu kwa kutozungumza na watu nisiowajua, kutoweka namba yangu kwenye mtandao ndiposa watu wasiweze kunisumbua, na hata kutoweka mtandaoni mambo yangu ya ndani. Naam, kwa kufanya hivo mimi hulinda faraga yangu na kuzuia mtu yeyote atayeza taka kuniumiza ama kunifanya jambo mbaya.

Kwa kweli leo nimeamka na mawazo mingi sana, ila wazo moja ambalo nimeamka na alo nilikuwa nafikiria nianze biashara ya kuuza vipodozi na vitu vinavyo tumika katika upodozi. Ninapenda kazi hii sana, ingawa mimi ni nesi, pia napenda mambo ya urembo na mambo ya vipodozi kwa sana.

Ninapenda kupiga chombo cha muziki sana, sababu yangu ikiwa inanitumbuiza na kunifurahisha. Ninapopiga chombo hicho cha muziki, akili yangu hutuliza na nafsi yangu hutuliza pia. Inanifuraisha na pia inaweza kufuraisha wenzangu. Chombo cha muziki hutumika hata kanisani, manyumbani na hata barabarani watu wanapotaka kujitumbuiza.

Makweli, mimi hupenda viatu aina mingi, ila navipenda viatu vya chini zaidi ya viatu vyote. Sababu yangu ya kupenda viatu hivi, ninapovivaa mimi hutembea kwa urahisi na kwa wepesi. Pia inaniruhusu nisiteguke na inanizuia nisianguke.

Naam, mimi napenda maua sana. Kwa kweli, nimekuwa nikitamani maua. Na ni mimi hujinunulia maua muda kwa muda. Pia napanga kujinunulia maua siku ya watu wapendanao, ndiposa hata mimi nikaweze kufurahia. Napenda maua kwa sababu ya yanavyonukia na hata yanavyotokea. Yanavyotokea hupendeza macho yangu na yanavyonukia hupendeza mapua yangu.

Nyingi wikendi, mimi hufanya kazi za nyumbani. Kisha, ninaenda kanisani jumapili. Jumamosi, mimi huamka asubuhi, napiga deki, naosha vyombo, na kufanya kazi zingine za nyumba. Halafu baadaye, mimi huenda na kupumzika. Jumapili, mimi huenda kanisani asubuhi, pamoja na familia yangu, na tunaporejea mimi huenda kupatana na rafiki zangu ndiposa tukaweze kufurahiya na kusherekea kwa pamoja.

Mimi hukunywa maji mara mingi kwa siku. Kama muhudumu wa afya, najua na natambua ya kwamba anafuwa nikunywe maji vikombe angalau nane kwa siku. Kwa hivo mimi mara mingi hukunyo maji mara kama nane kuenda kumi. Ndiposa nikaweze na buheri wa afya na nikaweze kukua na mwili usio na matatizo wala magonjwa.

Kwa kweli, nina watu wengi walionifunza mambo ya muhimu kama vile mama yangu, mwalimu wangu na hata marafiki zangu. Kwa mfano, mamangu amenifunza ya kwamba kujiheshimu kama msichana ni jambo la maana sana. Mwalimu wangu pia amenifunza ya kwamba kujikaza katika hii maisha inasaidia mtu aweze akafanikiwa. Marafiki pia hunifunza kuishi pamoja vyema na watu ni jambo la muhimu katika maisha haya.

Kwa kweli ninapenda kucheza ngoma sababu yangu ya kupenda kucheza ngoma ni Ngoma inatumbuiza kwa sana inafurahisha roho Pia ngoma inafanya roho yako na nafsi yako Ikaweze kutulia Ngoma ni jambo mtu anafanya Wakati ambapo hana kazi nyingi za kufanya Ndiposa akaweze kujipumzisha Kwa mfano, mimi ninapokuwa nimemaliza kazi zangu Mimi hucheza ngoma kwa sana Ndiposa nikaweze kutuliza akili yangu.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara mingi. Kwa kusema ukweli, muda usiopita lisali moja, nimetoka kufanya mazoezi Mimi hufanya mazoezi ndiposa, nikaweze kuwa buheri wa afya na hata nikawe na mwili ambao unafaa, mwili ambao ninapenda. Mazoezi ya mwili husaidia mtu kunawiri na hata kuwa na afya bora.

Ndiposa kuwatia moyo wenzangu, mimi huwambia ya kwamba wajitie nguvu na wasikate tamaa, maana hakuna jambo ambalo huja kwa urahisi. Kila kitu na kila jambo lazima ufanye kazi kwa bidi, ndiposa ukaweze kuhitimu. Pia, mimi huambia ya kwamba waya watulize nafsi, mambo huja pole pole na mipango yote ya mungu hata ka itakapopita miaka mingi bado yatatimia.

Kwa kweli, muandishi ninaependa ni Saeed Ahmed Muhammad. Sababu ya kumpenda ni, aliandika kitabu cha tumbo lisilo shiba, ambapo alikuwa anatuta hadhari, anatufunza, na anatupa onyo kwa vitu ambavyo vinavyo endelea duniani kwa vijana wachanga. Aliandika hadithi hizo fupifupi na kuziweka pamoja katika kitabu hilo la tumbo lisilo shiba, niposa tukaweza kusoma hadithi hizo, kuzielewa na hata kupata mafunzo yanayofaa.

Mimi huenda gym kila siku. Mimi huenda kule gym ndiposa nikafanye zoezi za kuutengeneza mwili wangu ni pendavyo. Mimi huenda kutoka jumatatu hadi jumapili. Mimi huenda wakati wa asubui na baada ya mimi kutoka kwenye gym, mimi ujihisi utulivu wa moyo na hata nafsi na mwili.

Mimi nina vifa viwili vya kuchaji, simu na kompyuta ya mpakato. Mimi huchaji simu yangu usiku hadi ya asubui. Ninapoamka simu yangu hukua asilimia. Alafu naiweka kompyuta ya mpakato kwenye chaji. Inachaji hadi asilimia pia. Ninapotumia vifa hivi viwili. Mimi uvitumia siku mzima bila vifa hivi kuzima. Kwa hivo, mimi huvichaji mara moja kwa siku.

Kabla ya mimi kulala, mimi huenda bafuni, naoga, naja najipaka mafuta, kisha navaa nguo. Baada ya hapo, mimi huchukua biblia yangu, kuisoma, kifungu kwa kifungu, kisha namwomba mwenyezi Mungu. Bada ya kupiga dua, mimi hujiweka kitandani na kulala.

Kwa kweli, mimi hupenda mwanga wa kati. Kunapokuwa na mwanga wa kati, mimi huweza kumakinika katika kazi yangu. Pia, inazuia macho yangu kuuma. Kwa kweli, kunapokuwa na mwanga mkali, macho yangu huathirika sana. Hadi yanatoa machozi. Ila mwanga wakati, ninaweza kuistahimili.

Kwa kweli, mimi hupenda kusoma habari mtandaoni. Sababu yangu ya kupenda kusoma habari mtandaoni, ni ngumu kupata gazeti zikiuzwa kwenye barabara. Sasa hivi, si kama kale ambapo watu walipenda kutumia magazeti. Hivi sasa watu wanapenda mtandao zaidi ya kutumia magazeti. Na unapotumia mtandao unapokuwa na wifi, hautumii pesa yoyote. Unaangalia tuko kwenye mtandao na unaiona Ila ndiposa ukaweze kununua gazeti Lazima ukanunue kwa hela.

Zoea nzuri nililojenga ni. Kila ni napoamka na kabla hata sijalala, mimi hupiga dua na kumshukuru mungu kwa kutuongoza, usiku wote na kutuamisha vyema. Na kama ni usiku, tunamshukuru kwa kukua nasi tangu tulipolala hadi kuamka. Zoea la pili ni, ninapoamka mimi hukunywa maji baridi yaliyo na chumvi na ndimu. Hii husaidia kuosha tumbo, huenda vitu ambavyo visivyofaa mwilini inaweza kutoa kwa haraka.

Kwa kweli, mimi hutumia kompyuta yangu kufanya utafiti. Huenda tumepewa kazi na sina wakati wa kwenda maktabani, mimi hutumia kompyuta yangu kufanya kazi hiyo ya ziada. Pia mimi hutumia kompyuta yangu kufanya kazi za mtandaoni na pia mimi hutumia kompyuta yangu kujivinjari.

Kwa kweli, mimi napenda kuchora na hata kupaka rangi. Tuseme, ninapochora mtu mimi hulazimu kumpaka rangi, kama vile kumvalisha vipuli na kuvipaka rangi, kuitengeneza nywele yake kwa rangi inayopendeza, na hata nguo na labda hata mfuko anaoubeba. Mimi napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu inanifurahisha na inanituliza. Hilo ni jambo ambalo nilianza kufanya, nilipokuwa pale chekechea, na hadi wa sasa mi ufanya jambo hilo.

Kwa kweli, mimi napenda kuona maendeleo kadha wa kadha katika jamii. Kwa mfano, ninapo ona mijengo ya hospitali mpya, maduka mapya, na hata mahali pa sinema. Majengo haya hufurahisha sana. Kwa sahababu, kunapo funguliwa mahospitali mapya, watu wataweza kukudumiwa kwa ubora. Kunapofunguliwa sinema, jamii itaweza kukusanyika pamoja kwa sababu ya furaha na kwa sababu ya kutizama filamu.

Kwa kweli, mafanikio niliopata kazini ni kama kupandishwa cheo. Hii ni kuonyesha ya kwamba, ninaweza kuishi pamoja na timu vyema, tunafanya kazi kwa umoja, na hata kutumika kama kielelezo kwa wenzangu kwa sababu ya kazi ninayoifanya, jinsi ninavyotumia mda wangu unavyofaa.

Kwa kweli, mimi upenda kufanya kazi na wengine. Kama wasemavyo wahenga, umoja ni nguvu utengano ni uthaifu. Mnapofanya kazi mkiwa wengi kama timu kwa mungano na upendo, nyinyi uweza kufanikisha kazi hiyo kwa haraka na kazi hiyo hua nathifu.

Kwa kweli, mimi ni mbunifu. Kwa mfano, watu hupika chapati kutumia sukari, chumvi, unga na mafuta. Ila mimi hubuni vitu katha wakatha. Mimi mara nyingine naweka vitunguu kwenye chapati zangu. Na hata mara nyingine naweka malenge na hata karoti kwenye chapati zangu. Hili ni jambo ambalo watu wengi hawafikiri kufanya. Maana watu washazoea kufanya kwa mtindo moja kila wakati.

Kwa kweli, kuna vitu katha ambazo ni kipaumbele kazini kwa mawasiliano, kama kukua makini kusikiza, na hata kuwa na uwazi, kuwa na heshima, na kutumia mda unavyofaa. Kwa mfano, unapokuwa na uwazi, unasema unawasiliana bila kuficha jambo lolote, ya pili kuwa na heshima. Unapowasiliana, unatoa maneno ya lio na heshima kwa wakuba wako na hata timi yako na walio kuajiri. Kutumia mda unaofaa katika mawasiliano ndiposa kuzuia kuchelewesha kazi.

Kuwa na makosa kazini, mimi huishughulikia hivi. Kwa mfano, mtu amedanganya ama amemkosea mwenzake. Mimi humuita mtu huyo kwa heshima na utaratibu. Tunaketi chini, tunakuwa na mazungumzo, moja kwa moja, nampa nafasi ya kujieleza na kutoa sababu zake za kufanya jambo hilo. Iwapo atapatikana na hatia, mimi humpa onyo na kumwambia asirudie jambo hilo tena. Na atakaporudia atakuwa na mambo ambayo itabidi afanye ndiposa akaweze kujirekebisha.

Kwa kweli, ni rahisi kwangu kutengeneza marafiki. Sababu ikiwa, ninapokwenda mahali pageni, mimi hujaribu kuzungumza na watu kwa nithamu, kwa heshima na hata kwa upole. Jambo hili ufurahisha watu wengi na maranyingi watu hawa ukuwa marafiki zangu hata kabla sija wauliza wawe marafiki zangu.

Kwa kweli ninapenda kuenda pwani ila sijawai enda. Nina mpango wa kuenda huko pwani mwezi wa agosti. Ambapo kuna tukio ambalo linaitwa summer tides. Wasichana huenda huko kujivinjari, wanavaa nguo za kuogelea, wanapiga densi, na kuimba na kujifurahisha.

Kwa kweli siku ya sikukuu ni siku muhimu na yenye shamrashamra. Mimi huamka asubui na kuwaamsha ndugu zangu. Mimi huanza kufanya kazi kama kutengeneza unga wa kupika mahamri na hata chapati. Huku ndugu zangu wakimchinja mbuzi ama ng'ombe na kuku. Huku dada zangu wakiosha vyombo na kujaribu kuwasha moto ndiposa tukaweze kupika. Sisi hupika na baadaye tunaoga kukula na kusherekea kwa pamoja.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kuigiza. Kwa kweli tangu nilipokuwa mchanga, nilitamani kufanya mchezo wa kuigiza. Ila bado sijapata wakati wala fursa ya kufanya. Ila nitakapopata fursa hiyo, nitafanya mchezo huo wa kuagiza na nitafurahi na kusherehekea kweli kweli.

Ninaipenda keki ya aina ya vanila ambayo huwa nyeupe na udhurungi ndani. Keki hii huwa na latha tamu, inafuraisha na hata napenda mtindo ambao keki hii utengenezwa nayo. Latha yake pia naipa kumi kwa kumi. Kwa kweli ni keki tamu.

Ninapokuwa na ushirikiano na wengine katika kazi, mimi huwaheshimu na pia kuheshimu maoni yao. Wanapotoa maoni, mimi huyatilia manani na kuyasikiza kwa makini. Pia, mimi huwa na nithamu kwa tunao hufanya ushirikiano nao, maana panapo nithamu na heshima kazi hufanyika kwa uraisi.

Kwa kweli, mimi napenda kulala mapema na sababu yangu ikiwemo ni Unapolala mapema inazuhia wewe kuumwa na kichwa mara katha wa katha siku ifuatayo sababu ya kutolala wakati ufaao Pia, mimi hulala mapema ndiposa nikaweze kuamkia siku hiyo ingine kwanza kazi zangu wakati ufaao na vipasavyo.

Kwa kweli mimi napenda kujisimamia, sababu ya kupenda kujisimamia ni kuwa Ninapofanya hivo, mimi huweza kujua masaa ambayo nitatumia kufanya jambo fulani bila kukwazana na mtu yeyote Pia ninapojisimamia, mimi huweza kujiongoza ipasavyo.

Pahali pazuri ambapo nimesafiri ni mji wa Nairobi. Tulikwenda mji wa Nairobi tulipokuwa kidato cha tatu kwa hafla ya kuenda kusherehekea viongozi ambayo ilitufurahisha sana. Tulijivinjari kutizama majumba manene manene na magari makubwa ya thamani na ya kifahari.

Mara mingi mimi hutumia simu kununua vitu. Kwa kweli ninapenda kutumia simu kununua vitu kwa sababu sitabeba pesa ambazo naezeka kwa mfuko, zipotee, zingine zipotee, zingine zibaki ama saa zingine nizisahau kwa nyumba ila simu siwezi kuisahau kwa nyumba kwa hivo malipo hukua rahisi.

Siku yangu ya kuzaliwa ambayo ni tarehe kumi na nane juni mwezi wa elfu mbili na tatu. Mimi huthamini siku hiyo sana. Mimi hufanya sherehe kubwa nawaita marafiki na familia. Sipendi kufanya sherehe ama kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa peke yangu. Siku ambayo ninaikumbuka ambapo nilifurahia zaidi sherehe ya kuzaliwa kwangu ilipokuwa nilipokuwa nahitimu miaka kumi na nane. Mama yangu alininunulia simu ambayo ni smartphone ambayo nilikuwa nataka kwa muda mrefu. Mimi hupika chakula na hata vinywaji. Pia lazima ninunue keki ya vanilla na black forest ambayo mimi husherehekea nayo. Kwa sherehe yangu ya mwaka huu, ningependa kupokea kompyuta ambayo nitakayotumia zaidi sababu kompyuta niliyo nayo inazeeka na inasumbua.

Kwa kweli, mimi napenda simu ya Android. Sababu ikiwa, inanisaidia kuhifadhi kumbukumbu zangu. Kwa kweli, mimi napenda simu ya Android. Pili, ina programu ambazo ni nzuri, kama vile youtube na kama vile Instagram na Twitter.

Naam, nimewai kununua tikiti za Tukio. Hii ni wakati ambapo kulikuwa na sauti Soul fest. Hapa ni wakati mwimbaji ama waimbaji walijitokeza, wakatengeneza, sherehe, tukanunua tikiti hizo, ndiposa tukaweze kuenda kwenye sherehe usiku kutwa. Kwa kweli sherehe hiyo ilikuwa ya kufana, tuliimba, tulikunywa vinywaji na kufurahia.

Mandhari mazuri ambayo nimewahi kuyaona ni mandhari ya Golden City Mall. Hapa ni kwenye duka kubwa ambalo lina maduka tofauti tofauti madogo ndani yake kama vile, hoteli, mahali pa watoto pa kuchezea na hata mahali pa kujivinjari na kuona sinema. Kwa kweli hapo Golden City Mall ni pahali penye mandhari mazuri, kuna nyimbo na watu hujifurahisha sana wanapokwenda huko.

Kitu ambacho kinafanya nifurahi sana ni kusikiliza wimbo. Jambo la kwanza, kila wimbo ina maana yake fiche ndani. Unaposikiliza wimbo kwa makini, huenda ikakuzungumzia, huenda ikakufanya ulie kwa furaha ama ucheke pia kwa furaha. Nyimbo ni sanaa ambayo inafanya watu wafurahi na pia inatumika katika kuwasilisha jambo ama maoni.

Naam, nitaweza kuenda kupiga kura. Kusema kweli, miaka iliyopita sijaweza kupiga kura ilhali nilikuwa nimefika umri wa kupiga kura. Si kwa sababu ya kutopenda ila ilinipata nilipokuwa mahali singeweza kuenda kupiga kura. Ila mwaka ujao 2027, nitaenda nipige kura na nimchague kiongozi wangu.

Kwa kweli hapo mwanzo nilipenda kusikiza radio ila sasa wakati kuna mtandao mimi sisikilizi radio kwa sana ila ninapoenda kumtembelea babu yangu na nyanya yangu sisi husikiliza radio mara mingi sababu babu yangu na nyanya yangu bado huamini kwamba radio ndio yenye taarifa za kweli na kina.

Kusema kweli, hakuna mtu asiependa chakula kitamu. Chakula kitamu ni kama pilau, biryani, nyama ya kuku, nyama ya ngurue, na hata nyama ya ngombe. Nyama hizi zinapopikwa vizuri hukua chakula tamu sana kwa mbatana na sima, mchele, ama hata superjeti.

Saa zingine mimi hufuatilia matukio ya kitaifa. Kama wakati kulikuwa na hail storm kwenye kule jamaika, nilifuatilia habari hiyo kwa kina. Hata mambo ya yaliokuwa yanatokea South Sudan, bado nilikuwa nafuatilia ila mimi hufuatilia matukio haya ya kimataifa muda kwa muda na si kila mara.

Kwa kweli, nina njia nyingi ninazotumia kujipumzisha. Ila ninayofanya sana ni mediation. Mimi hufanya mediation wakati ambapo nahisi ni mchovu, akili yangu imepagawa ama imejaa mambo mengi. Wakati nilipojifunza kufanya hii mediation nilikuwa kidato cha kwanza ambapo nilipoingia sekondari. Sikuweza kukabiliana na matukio yaliokuwa yanatukia Mimi ushiriki mediation masaa mawili ama matatu na baada ya tukio hilo, mimi uhisi mtulivu wa roho, moyo na hata akili.

Kwa ukweli, mahali ambapo ningetaka kutembelea pa kihistoria ni Fort Jesus. Ningependa kuliona jengo hilo, nilishike, nihisi muundo wake, napata nipige picha kwenye mjengo huo. Pahali hapo hata watalii hukwenda kuangalia jengo hilo la kihistoria.

Mimi hupendelea joto sababu kunapokuwa na baridi, huniathiri, kifua changu hufungana na mimi ushikwa na homa. Mara nyingi hunikosesha amani na hata hunifanya mimi kosa kuenda kazi wala shule. Pia kunapokuwa na joto nikifua nguo, nguo ukauka kwa haraka.

Kwa kweli mimi hupenda muziki wa jadi miziki ya jadi ina matokeo na hata hadithi za kale za kihistoria zilizofanyika wakati wa mababu zetu Unaposikiliza miziki hii ya kijadi unaelewa mambo mengi yaliyotokea ambayo sisi kama watu wachanga bado hatujui.

Msimu wa mwaka ambao naupenda zaidi ni msimu wa joto. Mara mingi hapa nchini kwetu Kenya, tukio hilo hukuwa wakati wa mwezi wa Agosti, ambapo wakenya wengi huenda kule coasti kuvalia nguo za beachi ndiposa wakaweze kufurahia mandhari ya joto.

Ninataka kufika kiwango cha juu, cha ubora na ufanisi katika kazi yangu. Ninataka kukuwa mtu ambaye analeta mabadiliko chanya kwenye jamii. Ninataka pia kutambulikana kama kiongozi ambaye anasaidia kwenye jamii yao. Mara mingi unaporudi kwenye jamii yako kurudisha shukurani na kusaidia watu wenye jamii hiyo hukua baraka ambayo huwezi pata aina yake.

Kwa kweli sipendi kujifunza historia, si kwa ubaya wowote ila. Mimi napenda sayansi zaidi. Nilipokuwa nafanya historia pale kidato cha tatu na cha nne. Kwa kweli nilianguka na mgongo, somo hilo la historia, sikuweza kuelewa mambo mengi.

Kifaa ambacho cha teknolojia siwezi kuishi pasipo, ni simu yangu ya smartphone. Kwa kweli napenda kutumia simu yangu muda wote. Hata ninapokuwa nyumbani, mimi hushinda kwenye simu yangu, nikifanya kazi zangu, za mtandaoni, nikisoma taarifa, nikitaka kujua yanayojiri ulimwenguni. Kwa kweli naipenda simu yangu sana.

Kumbu kumbu ya kutisha ambayo ihunishtua mpaka wa leo, nilipokuwa miaka kama nane hivi tulikwenda kanisani na mamangu, rafiki yake na mwanawe. Wakati tulipokuwa huko kanisani, rafiki yangu huyo mdogo aliniambia nimpeleke chooni akajisaidie. Tulikwenda moja kwa moja na tulipokuwa tunatoka chooni mtu ni tusiyejua aliyekua mwanaume alitokea na kumuita rafiki yangu kwa jina lake halisi. Rafiki yangu alikimbia na kumkumbatia na kumuita baba. Ila baada ya hapo rafiki yangu alikwenda na hakuwahi rudi alipotea na mpaka wa leo hajawahi patikana. Tukio hilo hunishitua kila mara ni napokumbuka.

Wakati wa mgorogoro na mtu, kwanza, mimi hujizuia kutomuongelesha vibaya. Maana jambo hilo lineza fanya matukio ya kawe mabaya zaidi. Pili, mimi hujaribu kuongea na huyo mtu kwanjia ya heshima na nithamu ndiposa tukaweze kuongea kwa amani bila malumbano.

Kila mwezi unapoanza, mimi huandika malengo yangu kwenye ratiba, na ninapoanza kufanya malengo haya na kuyakamilisha vyema, mimi huenda na kutia sahihi kwenye lengo hilo katika ratiba yangu. Mara nyingine, mimi hujaribu kufanya malengo yangu kwa masaa nilio andika kwenye ratiba, ndiposa nikaweze kusonga kwenye lengo lifuatalo, nitakapokuwa nimemaliza lengo lingi.

Kwa kweli, mimi naipenda rangi ya pinki zaidi ya rangi zingine. Mimi huipenda rangi hiyo ya pinki sababu mamangu ndiye alienionyesha rangi hizo na akanifanya niipende zaidi zaidi. Ninamiliki vitu vingi vya rangi hiyo kama mkoba, nguo na hata nimeweka kucha za rangi hiyo. Rangi hiyo hunifanya nihisi kama msichana mrembo. Mara nyingi mimi huiona rangi hiyo kwenye sinema na hata mahali pa ususi.

Ninaweka neno siri yangu salama kutomuambia mtu yote kuhusu neno siri hiyo, mimi siandiki ovyo ovyo kwenye vitabu ama pahali ambapo mtu yote anawezaiona, pia mimi hutumia neno siri ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kuijua.

Kila asubuhi ninapoamka kwanza mimi hupiga dua namshukuru mungu kwa kuniamsha vyema Kisha nikimaliza naichukua simu yangu kwa muda wa kama dakika kumi natizama yaliyojiri na mambo yaliyotokea nilipokuwa nimelala Kisha naamka kwenda kutayarisha kiamusha kinywa.

Kwa kweli, mimi ninapenda wanyama wenye manyoya kama vile paka, mbwa, sungura, ng'ombe na mbuzi. Mimi huona wanyama hao wakipendeza sana na madoadoa yao ya manyoya ambayo hupendeza zaidi.

Naam, mimi hupenda chakula cha haraka wakati ambapo nimechelewa kuenda kazini ama nimechelewa kuenda shuleni ama kanisani. Mimi huchukua spajeti zangu, nazichemsha kisha natia chumvi na mafuta kidogo, naiweka kwenye bakuli nakula haraka.

Kwa kweli mimi ninapenda kuongea, naeza kuongea kwa masaa kumi na mbili bila kunyamaza na wala kuchoka, bora na kunywa maji nisiishiwe na mate mimi huongea mara mingi, ninapoandika mimi huchoka mkono, hata nashundwa kuamsha mkono huo ila kuongea ni rahisi sana.

Kwa kweli mimi upenda kufuwa nguo zangu kila jioni ninapotoka kazini ama shuleni. Ndiposa nisiweze kuwa na nguo mingi ambazo zitanisumbua kufuwa na zikiwa mingi nikizifuwa mgongo wangu huwathiriwa na hata naeza shindwa kupika bada kufuwa nguo mingi. Kwa hivo mimi upenda kufuwa nguo mara katha kwa wiki.

Kazi ninayothamini zaidi ni kazi ya kuwa mhudumu wa afya. Kwa kweli kupata hiyo nafasi ya kuweza kuwahudumia wanajamii na wakenya wenzangu hunifurahisha na kunifanya mimi nitulie kwenye moyo. Nilipokuwa mdogo nilitamani sana kuwa mhudumu wa afya. Ndiposa nikaweze kuwasaidia watu.